Ndio ninapenda kufanya kazi nyumbani haswa, kazi za kupalilia kazi za kufagia kazi za nyumbani kwa mfano vile kufanya usafi na kuhakikisha kwamba vitu ambavyo ni vichafu ni visafi na pia ninapenda kufanya kazi ya kupika upishi ndipo sa nihakikishe kwamba nikihisi njaa kuna chakula na pia ninapenda kufanya kazi kama vile kufua nguo na kazi nyingine kwa mfano pale ambapo ninahitajika kusaidia watu wengine kwa mfano wazazi wangu. Pia ninaweza nikawasaidia na kazi zao ambazo wanazo kwa mda huo.

Napenda chakula chenye ladha tamu. Kunavyo vyakula vya aina tofauti tofauti vyenye ladha tamu. Mfano, mimi ninapenda vyakula ambavyo vimewekwa sukari. Ambavyo pia vimewekwa chumvi ya kutosha. Vyakula kwa mfano vile chai ya maziwa ambavyo imewekwa sukari na ipenda sana ladha yake. Na pia chakula kilicho pikwa na kikawekwa chumvi ya kutosha na viungo mfano vile mchuzi wa pweza unaladha nzuri kwangu.

Wekendi yangu haswa siku ya Jumamosi, huwa ninapenda kwenda kanisani na kumuabudu Mungu pamoja na waumini wenzangu. Katika ibada, sisi tunamuabudu Mungu kwa kusoma Bibilia, tunaimba kisha tunaomba. Watu tunao shiriki nao pamoja ni wale ambao tunaimani moja nao. Na nikihitaji kupumzika huwa, ninapumzika siku ya Jumapili ambapo huwa ninafua, ninajumuika pamoja na rafiki zangu. Tunatizama michezo ya kandanda. Basi wikendi yangu huwa imeisha kwa jinsi hiyo.

Ninapenda sana muziki wa jadi kwa sababu muziki wa jadi ni muziki ambao unani kumbusha kuhusu historia na asili yetu haswa ya ki Afrika ambayo inaweza ikanifanya kuwa na ari kujua zaidi mambo yaliopita.

Naam, ninapenda sana kutembea msituni kwa sababu msituni ninaweza nikawaona ndege wa aina tofautitofauti. Pia mandhari ya msituni yananipendeza mno kwa sababu kuna miti ambayo inavuma na kutuo hewa safi. Na pia ninapenda kutembea msituni kwa sababu ninaweza nikawaona vipepeo. Ninaweza nikawaona wanyama tofautitofauti ambao wako pale msituni.

Naam, ningependa kurudi ujana nitakapo zeeka kwa sababu kwa sasa hivi bado mimi ni kijana ila nikizeeka ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana una mambo mengi mazuri. Ninaweza kuenda sehemu yoyote ninayopenda ninaweza nikakimbia, ninaweza nikafanya mazoezi magumu ambayo labda wazee hawezi wakayafanya. Na nina tarajia kwamba siku moja nikiwa mzee nitau kumbuka ujana wangu kwa sababu kuna mambo makubwa ambayo vijana au mtu anaweza kuyafanya ujanani ambayo hawezi akayafanya akizeeka au akishafika hatua ya uzee.

Wakati wa baridi kali ninahakikisha kwamba nimevaa nguo ya kuzuia baridi haswa sweater na kuhakikisha kwamba ninaota moto, kuhakikisha kwamba mwili wangu haujawa baridi kwa sababu baridi inaweza ikamfanya mtu kuugua ugonjwa wa mafua.